Mikutano ambayo ninaipenda ni mikutano ya kibiashara, ama mikutano ya kuinuana, mikutano ya mawazo ambayo yanakusaidia kuendelea katika maisha. Mtu wanapokuwa au mnapokutana kwa ajili ya kufikiria au kuchanganua jinzi mambo yatakuwa mbeleni au jinzi mnavyoenda kufanya mambo yenu, jinzi mnaenda kushughulikia biashara zenu, jinzi mnavyoenda kuangalia jinzi mambo yatawasaidia hapo pembeni. Basi ni baadhi ya mikutanonambao mimi hupenda zaidi kujihusisha na.

Ndiyo nishawai kununua aa tikiti za Tukio aa na ni Tukio kadha wa kadha aa na baadhi ya Tukio au mojawapo ya Tukio ambayo nishawai nunua tikiti ni tukio la kutazama mpira, mpira wa kandanda au mpira wa soka nishawai nunua tikiti hiyo kwa ajili ya kutazama mpira Kwa sababu mimi ni aa shabiki mkubwa wa mpira wakandanda Kwa hivyo nilipenda kuitizama mpira wa timu yangu Ukicheza kwa hivyo nimenunua tikiti ya kutazama mpira wa kandanda.

Jambo ambalo nina lifanya kushirikiana na timu, mimi ni kuhakikisha kuwa kuna mawasiliano mema katika timu na kuhakikisha kuwa kuna kuheshimiana katika timu. Kunapo kuwa na mambo hayo mawili watu au kuna kuwa na ushirikiano mzuri katika timu. Watu wanapo heshimiana katika timu, watu wanapo kuwa na mawasiliano mazuri na kufanya mambo kwa pomoja huhakikisha ushirikiano mzuri ambao huleta maendeleo katika timu.

Harufu ninaipenda ni harufu ya maua, ninapenda harufu ya maua ya rose. Hayo maua huwa na harufu nzuri, harufu ambayo inapendeza zaidi. Napenda nikisikia hii mara mingi ninapokuwa labda nimezawadiwa maua hayo, ama labda nime nimejihusisha katika jambo ambalo mtu ameona akuletee maua hayo halafu unayanusia na yananukia vizuri zaidi na kupendeza.

Kwa kweli ni napenda kula popcorn. Na popcorn utayarisho kwa maindi. Maindi aina speciali. Alafu uchomwa kwa moto na kuunda popcorn. Alafu uongezwa baadhi ya viungo au vitu ambavyo vimetumiwa kuunda kama vile chumvi na vitu kadhaa. Na kwa hivyo popcorn huwa tamu zaidi. Minaipenda zaidi popcorn.

Kitendo cha wema ambacho nishawai kufanya au kumfanyia mtu waswa ni kumnunilia zawadi pionde au ule muda ambapo hafikiri kuzawadiwa sana na njema ambalo linifuraisha binafsi, nilikuenda dukani Nikanunuwa aina ya nguo nzuri, nika liweka jinalake nyuma hilo nguo na nikamletea na jambo ambalo linifuraisha zaidi baada kumzawadi zawadi hilo Kwa sababu hakuwa anatarajia kuzawadiwa muda huo haukuwa muda wake wa kusherekea siku yeyote mzuri Ha kusherekea jambo lolote kwake kwa hivo hakuanatarajia zawadi huo na nijambo ambalo limfraisha zaidi, pamoja anakumfuraisha yeye.

Mafunza kazi ambayo yamenisaidia aa zaidi ni ubunifu wa teknolojia au ki-digitali katika kazi ambazo tunafanya. Kwa hivyo, uhusisho wa mambo ya teknolojia na mambo ya kidijitali yamechangia pakubwa zaidi kati ya mambo makubwa ambayo yameweza kunisaidia kazini. Na nimeona kuwa ni jambo la muhimu sana, watu kujifunzia au watu kuelewa mambo ya teknolojia na kuyahusisha katika mojawapo ya mambo ambayo wanafanya ya ayo ndiyo mamba ambayo nisaidia zaidi kazini mafunzo ambayo yamenijalia zaidi kazi ni.

Kwa kawaida ninapendelea mahali ambapo pana ukimya kwa sababu mahali ambapo pana ukimya uweza kunisaidia pia mawazo yangu kufanya kazi vizuri na pia anaweza kusaidia pia kufanya kazi vizuri kwa kawaida kwa mambo yote ambayo mtu anataka kujihusisha na ayo ikilinganishwa na mahali ambapo pana kelele. Ana kwa hivyo pia pahali ambapo pana ukimya huwa na utulivu waaina yake na kumsaidia mtu kuliwaza mambo mazuri na kutazama jinsi mambo yake yatakavyokwenda ikilinganishwa na pahali ambapo pana kelele.

Mwandishi wa vitabu ambaye ni nampenda zaidi. Ni Ken Walibora. Ni nampenda zaidi, ni napenda vitabu vyake na baadhi ya vitabu ambazo ameandika kuna mashahiri, kuna matamthilia, kuna riwaya. Na moja wapo kuna vitabu vya siku njema, kuna vitabu vya ndoto za Amerika, kuna baadhi ya mashahiri ambaye ameandika, kuna kidagaa kimemwozea. Kwa hivyo kuna vitabu vyake vingi ambaye nimesoma na ni muandisha ambaye amekolea, ni muandisha ambaye ana ubunifu na utunzo wake ni wa ainayake. Kwa hivyo ninapenda jinsi anavyandika vitabu zaidi, ni napenda ken walibora, ni muandisha liyebobe zaidi.

Mfumo wa usalamu wa vidole ni mfumo ambao ni mzuri zaidi. Ana kwa hakika ninautumia. Sanasana katika simu yangu ya mkononi, ninaitumia usalamu wa vidole. Kwa sababu unapoweka usalamu wa vidole, hakuna mtu mwingine, anaweza kuvuruga vifaa vyako ila wewe mwenyewe peke yako. Ndio unaweza kuvuruga au kuwa na ule uwepo wa kuenda pahali ambapo unataka bila uzuizi wowote.

Usafiri wa ndege ni jambo mbalo kwa kweli sijawai jaribu ila ningependa siku moja nikipata nafasi nisafiri kwa kutumia ndege. Katika nchi yetu, usafiri wa ndege ni usafiri ambao ni wa hali ya juu, ni usafiri ambao ni wa haraka zaidi, ikilinganishwa na usafiri mwingine yoyote. Kwa hivyo ningependa kupata nafasi na kusafiri kwa ndege.

Ninaipenda rangi nyeusi, ikilinganishwa na rangi zingine. Rangi nyeusi huwa haina ule uashiria wa haraka zaidi. Na ni rangi ambayo haionekani kwa haraka zaidi, ni rangi ambayo huwa imeokolea na ni rangi huwa ambayo imetulia. Kwa hivyo ninaipenda rangi nyeusi Ikilinganishwa na rangi zingine. Sana sana na kwa magari, kwa viatu, kwa vitu vyovyote napenda rangi nyeusi.

Muda ambao ninatumia mtandao ni kwa siku mara mingi huwa ni muda kama wa masaa matatu hivi na huwa ni wakati wa jioni. Jioni ndipo ninapenda kutumia mtandao na mimi hutumia kwa muda wa masaa kadha wa kadha. Na huwa natumia kuingia katika mitandao ya kijamii, kuvuruga, kuangalia habari ambazo zineendelea na kuchangamsha akili kabla nilale siku yu.

Baadhi ya mambo ambayo ninayoyafanya kuhakikisha namalizisha kazi kwa wakati, ni kupanga. Jambo la kwanza ni kupanga, na jambo la pili nikuweka mambo ya kipaumbele, na jambu la tatu ni kuhakikisha kuwa nazingati ya muda. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kupanga mambo ambayo au kazi ambazo nataka nishughulikie katika siku hii. Na jambo la pili ni kuangalia ni mambo gani kati ya hayo ambayo nimeyapanga. Yanakuja au yanaitaji kipaumbele mambo ambayo yanahitaji kushugulikiwa ya kwanza kabla ya mingine na jambo la tatu ni kuhakikisha kuwa natenga muda katika kila jambo au katika ambao kila kazi itachukua kwa hivyo ninatenga muda wa kuhakikisha kwamba kwa muda fulani nataka kazi hii ikue imekamilika haya ndio baadhi ya mambo mimi hutumia kuhakikisha kuwa nakamilisha kazi kwa wakati.

Kushambulia tatizo kazini linahitaji umakinifu zaidi kwa kuwa mambo yote ukiyapeleka mbio utaleta kuvuruga kwa mambo mengi. Kwa hivyo, ninavyo shambulia tatizo kazini, huhakikisha kwa nimetulia, ninaangalia jinsi mambo yanavyokwenda, na kupatia yale ambayo yanastahili kushughulikiwa kipaumbele. Na tatizo linapo kuwa haa, mimi huhakikisha kuwa ninasikiliza, mimi ni mskivu, wakusikiliza na kujua chanzo cha tatizo hilo ni gani, alafu ninashughulikia chanzo chake na kwa njia iliyo ya mstarabu zaidi kuangalia kina cha tatizo hilo na kulishughulikia.

Kwa kweli sina uhakika ni kipawa gani ambacho ni nacho. Kuna badhi ya vipawa vingi watu wanavyo. Kuna vipawa viku kukimbia, kuna vipawa vya mpira, kuna vipawa vya kusoma. Kuna badhi ya vipawa vingi ambavyo watu wanavyo. Ila kwa kuili yangu sija kitambua kipawa kamili ambacho nilicho nacho kwa sasa.

Kuna po juakali, njia ambazo natumia kujikinga, inaweza kuwa kwa kutumia umbrella wakati kuna juakali au kupata kivuli chini ya mti. Kuna po kuwa na juakali, hizo ndo baadi ya mbinu ambazo nazo tumia kunapo kuwa na juakali na ikizidi kwa sana mimi utumia kufia.

Ndiyo ninagawanya taka zangu, kuna taka zile za kawaida, kuna taka zile ambazo zinaweza kuadhiri maisha ya mtu, kuna taka zile ambazo zinaweza kudunga au kukata, na kuna zile taka ambazo zinachomwa. Kwa hivyo mimi ugawanya taka zangu kwa zile za kawaida, zile ambazo zinaweza kudunga au kukata kama wembe, ninazitupa mahali tafauti, na zile ambazo zinaweza kuleta magonjwa, pia ninazitupa mahali tafauti. Mimi ugawanya taka zangu kulingana na jinsi ambavyo taka yenyewe iko.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kupotea. Ninapojipata mahali ambapo sihitaji kuwa hapo. Ninapohitaji ninapojipata mahali ambapo ni pahatari. Nigeweza kuwa au ningependa kuwa na uwezo wa kupotea na kujiepusha au kujitoa katika hali hiyo au mahali ambapo sipahitaji.

Muda wangu wa bure kwa mara mingi mimi hutumia kusoma vitabu kwa sababu mimi ni mpenzi ya kusoma na ninaapenda kusoma vitabu kwa hivyo ninapo kuwa na muda mbao siutumii zaidi kwa mara mingi mimi uchukua baadhi ya riwaya baadhi ya tamthlia na ninaweza kuzisoma na kwa mara nyingine mimi ungia mtandaoni na kujifurahisha kwa kupekuwa katika mitandao tafauti tafauti.

Kwa kawaida mimi ulala kwa zaidi ya muda wa masaa nane, ninapo kwenda kulala mimi ulala kati ya saa tatu au saa nne, na ninaweza kuamka kati ya saa kumi na mbili au saa moja. Kwa hivyo mimi ulala kwa kutumia zaidi ya masaa nane, ikilinganisha na jinzi siku ambavyo ilivyokuwa.

Baadhi njia ambazo natumia kupumzika baada ya siku ndefu ama baada ya kujihusisha na kazi ndefu mimi ujipumzisha kwa kulala Ninachukua masaa kadhaa nalala na kupumzika na baadhi ya njia zingine ambazo mimi hutumia ni kuhakikisha kuwa najiburudisha na kutizama televisheni na kutizama baadhi ya mambo ambayo nipenda au kukusoma pia.

Hali ya hewa ambayo ninaipenda, ninapenda hali ambayo imetulia, hasa huwa ni muda wa saa kumi ikielekea saa kumi na mbili, muda ambapo jua huwa imetulia na kwa hivyo kukua hakuna mambo mengi zaidi haya ni wakati ambapo unakuwa umetulia na hewa huwa shwari zaidi na tulivu ya mtu kutulia.

Kazi ambayo naidhamini zaidi ni kazi ya udaktari na ni kazi ambayo unifurahisha zaidi na ni kazi ambayo ninidhamini zaidi kwa sababu ni kazi ambayo inasaidia kuokoa maisha ya watu na kusaidia kuwaeka watu katika hali ambayo nzuri zaidi. Ukiwa au ukiona wewe kama daktari umewaponya baadhi ya watu Unajihisi vizuri Kwa hivyo udaktari ni kazi ambayo ninaidhamini zaidi.

Kwa kwili ninapendelea ku ona au kusoma habari mitandao ikilinganishwa na kuzisoma katika gazeti Kwa sababu gazeti zinakuitaji wewe mwenyewe kwenda kuzitafuta Ikilinganishwa na kusoma katika mitandao ambapo una simu yako ya mkono moja kwa moja na kwa hivo unaweza kuzipata kwa wakati wotewote ule ambao unahitaji.

Ndiyo mimi ni mtu mbunifu, ninapenda kuwa mchambuzi wa kuangalia mambo ambayo ninaweza ya buni mwenyewe. Na kuangalia yale mambo ambayo ninaweza ya leta na kuyatengeneza ya kawa mambo ya kusaidia. Na jambo la ubunifu ni muhimu katika maisha ya kila mtu katika dunia hii.

Kwa kweli sijawahi kujaribu chakula cha kigeni, ila kuna baadhi ya vyakula vya kigeni ambavyo ninasusia zaidi au nina ule uwezo ambao ningependa kujaribu. Na baadhi ya vyakula hivyo ni baadhi ya vyakula ambavyo wale wanyama wa baharini ninawapenda zaidi na ni baadhi ya vyakula ambavyo vya kigeni ambavyo ningependa kujaribu.

Kusubiri kwenye mstari ni jambo la kawaida, linampa kila mtu nafasi ya kushugulikiwa, kwa hivyo ninapo kwa kwenye mstari, au ninapo subiri kwenye mstari. Ni najihisi vizuri kwa sababu inapeana ule umoja wa kila mtu kushugulikiwa kwa haki, kulingana na jinzi alivyo katika mstari. Kwa hivyo ninaona kusubiri katika mstari ni jambo mbalo unifurahisha zaidi kwa kumpa kila mtu wakati wake wa kudumiwa.

Lengo ambalo ninalalo kazini la mda mrefu ni kufikia zile profiti zangu kuhakikisha kuwa zile pesa ambazo ninazipata Baada ya kufanya biashara na zile ambazo nimezitegea kuwa zinaingiana Hilo ndio baadhi ya lengo la mda mrefu kazini na kuangalia pia kazi yangu inaendelea jinsi mimi mwenye ninavyotaka Baadhi basi ni baadhi ya lengo ambalo ninalo katika kazi yangu.

Ninapenda tunda la maembe zaidi, ikilinganishwa na matunda mengine ambayo yaliyopo na ninapenda tunda la embe zaidi kwa sababu tunda la embe huwa ni tamu zaidi na lina manufaa pia mengi kwa mwili Kwa hivo ninapenda zaidi tunda la maembe huwa ni tamu zaidi na lina manufaa mengine mengi zaidi.

Kwa kawaida kila mtu anapenda chakula kitamu, na chakula kitamu hupendeza, hakuna mtu ambaye anaweza kupenda chakula ambacho hakijapikwa vizuri, au hakijapikwa kwa njia ambayo inastahili. Chakula kitamu humpendeza kila mtu, na kwa hivo ninapenda zaidi chakula kitamu. Chakula kinapopikwa na viungo vinavofaa, kinapopikwa kwa njia inayofaa, chakula ambacho hupendeza zaidi.

Wakati wa mapumziko kazini kwa maramingi huwa ni wakati wa chakula chamchana na baadhi ya mambo mimi hufanya huo mda wa sasa saba adi mda wa sasa nane nikuhakikisha kuwa nakuwa na chakula changu chamchana Napoliwaza pia kuhusu mambo ambayo yanakuja baada ya hapo au kazi inayokuja pale jioni Kwa hivyo mda huo ni mda mzuri kujipatia chakula chamchana.